Moja kwa moja ni kambi inayomaanisha kutenda na kueleza jambo bila kupata njia ya za pembeni, bila kufucha maana napenda kujelewesha uchumbo wake kwa maana msini. Dhana hii huhusisha uwazi, uaminifu na uamuzi wa kuasilisha, ukweli kuwa ulivyo, wadele ya kufunika kwa maneno mingi na mbinu za kuzunguka moja kwa moja huonyesha. Mwelekeo wa fikra unawadhamini, usahihi na uajibikaji katika mawasiliano na vitendo. Kwa matumizi ya jumla, moja kwa moja hutumika katika mazungumzo, elimu, kazi na mahusiano ya kijamii. Mtu anapozungumza moja kwa moja husaidia wenzake kuelewa kwa haraka, na kuepuka mikanganyiko. Katika jamii, mawasiliano ya moja kwa moja, migogoro hupungua kwa sababu, watu husema wanachomaanisha na kusikia wanachoambiwa kwa uwazi. Aidha katika maisha kila siku mtindo huu, huokoa muda, huimarisha uaminifu, na kujenga mazingira ya kushirikiana kwa msingi wa ukweli badala ya ndane au hisia. Zisizoeleweka. Kwa mtazamo mpane, matumizi ya moja kwa moja yanaadhari kubwa katika jamii, kichumi na kielimu. Kijamii huimarisha uhusiano, kwa sababu watu hujifunza kuheshimu hisia na mitazamo ya wegine bila kuumiza na kundharao. Uchumu unafadhaika, pale maamuzi yanapofanyo kwa uwawe na kwa kuwa. Hundoa urasimu na kupunguza makosa yanayotokana na mawasiliano yasiyoeleweka. Kielimu wanafunzi huonekana, na kuuliza maswali moja kwa moja kupata uwelewa kwa kina. Kwa sababu hawafichi nyuma. Ya hofu au aibu, utamaduni pia huadhiriwa kwa kuwa jamii huanza kudhamini ukweli, na ujasiri wa kusema kilicho sahihi, badala ya kufuata mila za kunyamaza na kuficha makosa. Hivyo, moja kwa moja hufanya kazi, kama chombo cha kubadimisha tabia na mifumo ya fikra katika ngazi mbali mbali. Kwa uzoeefu wangu, binafsi nimegundua kuwa, kuzungumza na kutenda moja kwa moja kumeadhiri sana. Jinsi ninavyofanya maamuzi na kushughulikia mahusiano yangu ya kila siku. Mimi hujitahidi kusema ninachohisi na ninachofikiria kwa njia ya heshima, lakini bila kuzunguka maneno. Nilipokuwa nikiepuka kusema ukweli, moja kwa moja nijikuta, nikiweka mizigo moyoni na wakati mwingine, kusababisha kutoolewana kwa sababu watu hawakujua nilichomaanisha. Sasa nilipokutana na changamoto kazini au katika masomo, niliamua kuzungumza wazi kuhusu, kile nilichohitaji na nilichokiona kuwa tatizo. Njia hii imenisaidia kupata msaada mapema, na pia kunijengea sifa ya mtu anayeaminika, kwa sababu siendi minu ya watu kusema mambo tofauti na yale niliyo sema mbele ya. Katika tabia zangu za kila siku, moja kwa moja nilifanya niwe makini na maneno yangu, kwa kuwa najua kile ninachosema le na uzito na adhari kwa wengine Tafakari yangu juu ya moja kwa moja ilinifunza kuwa ujasiri wa kusema kweli unaambatana na wajibu wa kuzingatia hisia za wengine.